Mafunzo enye imenisaidia kazini ni jinsi ya kutumia mashini. Imenisaidia kuwelewa jinsi ya kufanya kazi kwa haraka na kwanjia ya upesi nimetilia maanani kujua jinsi ya kutumia mashini tofauti na jinsi ya kupanga na mashini pia nimejifunza mafunzo mbalimbali katika mtandaoni. Hii inasaidia kuwelewa ruga mbalimbali na hata kujifunza katika mtaani. Kujua jinsi binadamu wanavyo fikiria kuwasiriana kupata uwelewa mpana na mada ya kwanzia sayansi hadi sana. Pia hapo ndipo ninapopata busara wataramu wa kibinafsi wakibina adamu wali kagua majibu yangu kuniereza.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa mawasiliano na uongozi. Uwezo wa kutatua matatizo magumu katika matiki, kujieleza kwa ujasiri mbele ya watu na kujua jinsi ya kuwaza kukamilisha jambo ufanisi. Pia ningependa kujua ujuzi wa kifundi. Kama unataka kitu ambacho unaeza kuanza nacho mtaani kwako mara moja, naeza tengeneza nebu na mabango, kutengeneza video au makara kwa njia na YouTube au blog. Ningependa kuanza hiyo ujuzi. Nimeweza kushiriki katika kazi mbalimbali za kujifunza kutumia udijtari na kuweza kufanya biyashara katika mtandaoni. Ningependa kueleza jinsi ya kuuza vitu mtandaoni na hata kupata maarifa zaidi ya kijidtari.

Natazama video katika YouTube, maana hapo ndipo napata sinema tofauti mbalimbali na video zinazoelezea mambo tofauti YouTube hapo ndipo utapata video ambayo ina mwanzo hadi mwisho. Lakini unapotazama katika mitandao ingine kama vile Facebook au TikTok. Ina masaa mafupi sana. Hivyo video zao zinakuwa ni fupi sana. Bali ukitazama katika YouTube. Waeza kutazama video kwanzia mwanzo hadi mwisho. Ndio maana napenda kutazama video katika YouTube.

Katika mwaka, mwezi wa septemba ndiyo mwezi ambayo napenda zaidi. Napenda mwezi wa septemba maana hali ya anga iko sawa. Hakuna baridi wala jua nyingi wala hakuna mvua. Unapota zama miezi ingine unapata kuna hile kuna baridi nyingi sana na ingine kuna mvua. Mwezi wa tisa hauna mvua mvua mingi wala baridi ama joto jingi. Mwezi wa tisa una hewa bora.

Kumbukumbu za utotoni ni kama filamu uliyo ona ukiwa mdogo kwa sasa kukumbuka maneno ama yenye ulifanya ukiwa mtoto. Nyakati za utoto wetu, hatukukuwa na televisheni, wala simu, wala internet. Sisi wenyewe ndiyo tulio fanya michezo, hadithi na tabia zingine nyingi za kitoto. Kumbu kumbu zile ninazo kumbuka ni kama kujificha na kutafutana. Unapo cheza unajificha mwenzako ana kutafuta. Unapo kuwa karibu nayeye unamuita jina lake kwa nguvu kupiga kelele mlangoni ukiita mwenzako majina yake na hata hivyo kuogelea katika mito iliyo karibu. Hizo ndiyo baadhi ya kumbukumbu za utotoni ambazo ninaeza kumbuka. Na hizo nyakati unapo kumbuka maneno ambayo uliofanya inakupa furaha. Kwamba ni tofauti sana na nyakati huu. Wakati huu watoto wengi wanashinda kwa nyumba kwenye simu, televisheni na internet. Sisi nyakati za utotu wetu ilikuwa michezo mbali mbali na hata hungeona nafasi ya kukaa kwa nyumba ulikuwa watoka nje kucheza huko.

Muda wabure ni nafasi nzuri ya kuongeza kitu mpya kichwani changu. Naweza kutumia wakati wangu wabure kujifunza lugha mpya. Na pia kusoma mambo katika mtandao. Kama vile YouTube na mafunzo ya kila aina ya kupika. Na hadi kusoma vitabu vya kitaalamu vinavyo saidia kuelewa vizuri. Wakati wangu wabure pia naweza kuenda kufanya mazoezi kama kutembea kwa dakika chache au kufanya yoga nyumbani kusaidia mwili kupunguza msongamano wa mawazo na kuongeza umakini. Wakati mwingine natumia mda wangu wabure kupumzika na hata kueza kupumua mwili nguvu ya kuendelea. Wakati wangu wabure pia ni wakati mzuri sana ya kufanya vitu ambavyo napenda. Napenda kupaka rangi, kuchora, kuskiza mziki na hata kuandika. Wakati wangu wabure pia natumia kwa marafiki na hata kuenda kutembelea familia jamii zangu walio mbali. Hiyo ndiyo muda mzuri sana wakuenda kutembelea marafiki na jamii walio mbali ama walio karibu nami tunaweza kuzungumza na kuwajulia hali jinsi wanavyo endelea. Napenda pia kupika chakula vya aina tofauti tofauti na kujihusisha na mambo mageni ambayo sijajui na nina hamu kuyajua. Hiyo ndiyo mda ile bora sana kuchukua kujifunza mambo ya kigeni.

Kulinda mazingira ni jukumu letu sote ili kuhakikisha tunakuwa na dunia nzuri kwa ajiri yetu sisi na vizazi vijavyo. Njiya moja ya kurinda mazingira ni kupungua kutumia tena. Nunua bidha unazo hitaji tu ili kupunguza taka. Unapo epuka bithaa zenye vifugasho vingi ya plastiki. Unazuhia kurinda mazingira. Badana ya kutupa kitu fikiria kama kinaeza kutumika kwa kazi nyingine. Kwa mfano tumia chupa za kio kuhifadhi viungo. Pia unaeza punguza kutumia karatasi za plastiki kununua bidha. Unatumia chupa kununua bidhaa kama mafuta na hata maziwa. Tumia vitu ambazo zinaweza kupungua kutumia plastiki. Rejesha tenga taka zinazokuwa kurejesha kama karatatsi ili vipelekwe viwandani kutengenezwa upya. Pia unaeza weka takataka zote kwa kila aina ya takataka kwenye mahali ambapo kuna stahili. Plastiki unaeka kando, chupa unaeka kando na vitu zingine kama karatasi unaeka kando. Vitu ambazo zineheza rudiwa tena unapeleka kwenye kampuni na zineheza rudihua kutengeneza kitu ambacho kineza tumika kwa muda mrefu. Hifathi maji. Katika mito yetu ni vizuri tunahifathi maji. Tunapunguza kutupa takataka kwenye mito ili tuweze kuhifadhi wanyama wanaoishi ndani ya maji na hata sisi wenyewe tunaza tumia hiyo maji. Si vyema kueka kemikali kwenye miti. Hiyo inezadhuru wanyama wanaishi katika maji na hata kuharibu maji ambayo inatumika.

Kitu ambacho napenda katika mta wangu ni ujamaa ule uko katika mta. Watu wawenda jioni wanakaa katika kikundi kimoja wanaongea kuhusu mambo ambayo inendelea katika mta wangu. Mta wangu watu wanashirikiana sana ingawa mtu anajambo lolote linalo lililo tokea katika mta. Iwe ni kwaraha au kwa huzuni. Watu wa mta yangu waushirikiana pamoja na kuleta suruhisho katika hilo tatizo. Pia napenda vyakula vya mta. Napenda chipsi zinazo uzwa katika mta mandazi na hata nyama choma inayo uzwa katika mta wetu. Pia napenda utulivu ulio katika mta wetu. Mta wetu hakuna vulugu nyingi. Watu wa mta yangu ni watu wapenda amani na watu watulivu. Hiyo ndiyo mana napenda mta wangu.